Ndiyo ni nimepanda mlima Kenya, na hali yaewa hubadilika haraka hasa mlima ni mrefu kama mlima Kenya. Asibuhi inezakua jua lakini mchana au jioni mvua na upepo mkali. Juu zaidi kuna ukungu na wakati mwngine barafu. Mandhari yayo ya mlima Kenya ina mandhari ya kuvutia sana. Unaweza kusu kouna misitu minene mabonde na nyasi za milimani. Changamoto kubwa ambao nilipata ni uchovu wa mwili kutokana na kupanda kwa muda mrefu na baridi kali hasa usiku.

Ndiyo mimi ni mtu wa ubunifu sana. Mimi huweza kutuo mawazo mapya na suluhisho tofauti, kubuni hadithi, mashairi na maelezo. Kusaidia kubuni sana, majina au miradi na pia kuchanganya maarifa na ubunifu ili kueleza mambo kwa jinsi rahisi na ya kuvutia. Lakini ubunifu wa kweli kabisa naufanya katika vitendo na hisia na uzoefu wa hali.

Napenda ushirikiano kufanya kazi pamoja ili kufikiria malengo na kuona maendeleo ya nataka na kujuhudi za pamoja. Shirika linaponipa mazingira ya heshima ubunifu na kujifunza. Hilo hunifanya ni jisike mwenye thamani na mwenye motisha. Kifupi napenda sana kusaidia kujfunza na kushirikiano na wengine.

Napenda mboga za kienyeji mno, kuna kunde inayoweza kupikwa kwa njia mbali mbali na nitamu sana. Terere enye vitamini nyingi, mchicha na laini na enye ladha nzuri. Pia napenda biringanya za kienyeji, naweza kupikwa pamoja na mchuzi wa nazi au nyama. Hizi mboga nizinyi za asili za virutubisho na huburudisha tumbo.

Napenda riadha sana kwa sababu unahitaji nguvu kasi na nidhamu, wanariadha hutoka nchi zote hivyo inaonyesha umoja wa dunia. Mashindano kama mbio za mita mia moja na kuruka juu ya nasisimua sana. Alafu inaonyesha juhudi za mda mrefu na kujituma kwa mwanariadha. Pia ningependa mpira wa miguu na ndondi kwa sababu zinaitaji mbinu na ujasiri.

Siku ya kuzaliwa mimi nilisherekea kwa kualika marafiki na familia. Tunacheka, tunazungumza na kufurahia pamoja. Pia tunapika keki na vyakula vinavyo pendeza. Mara nyingi vyenye ladha nzuri na vinywaji baridi. Zawadi ndogo na ishara za upendo. Si lazima kuwe kubwa, ziwe kubwa lakini zinafurahisha kwangu sana. Pia huwa lazima tuwe na muziki na burudani ili kusharekea kwa sababu ya kupata nafasi ya kuzaliwa na kuja ulimwenguni.

Kwa kawaida mimi hukaa hadi saatano ya usiku kwa sababu ya zile shughuli ambazo ni nazo Nikimaliza shughuli zangu mimihu andacha kulacha usiku Nikisha kila na naangalia vipindi vidogo vidogo kwenye kwenye simu yangu wala fukisha na lala Ila hukua mida saatano usiku saa sita ama nikilala mapema sana ni saa tatu.

Napenda kula vibandani kwa sababu naeza kuonja vyakula mbali mbali kwa bei nafuu. Pia mandhari hayo ya watu na shughuli inafanya niwe na burudani. Alafu pia pale vibandani kuna vyakula vya kienyeji ambavyo ni vya haraka. Sio kama mikahawa mikubwa mikubwa kwa sababu kule unaeza kuta watu sababu ya bei hawawezi kupata ile uwezo wa kuenda kula pale. Kwa hivyo vyakula vinahifadhiwa kwenye friji muda mrefu na unaeza kuta vimeharibika.

Apo zamani kulikuwa na kijana mdogo alie itwa Akinyi ageishi katika mji mzuri wa Migori. Uliojaa mito, mashamba na historia za kipekee. Kila asubuhi ya Akinyi alienda shule akiwa na wapenzi wake wakiimba na kucheka barabarani za Migori. Migori ni mji wenye rangi mashamba ya miwa na mahindi. Mito na mabawa wa madogo, na soko la migori, huwa linajaa wingi wa mboga matunda na bidhaa za kienyeji.

Napenda kutumia programu nyingi sana ikiwemo YouTube, Facebook na ata TikTok. Ambapo naeza enda nikaangalia vipindi vifupi vifupi hata kama nilikuwa nimeboeka. Nahisi nikiwa mchangamufu na mwenye furaha. Hata nikiwa na uchovu naeza funga siku yangu. Nikiwa navipitia vile vipindi vifupi vifupi.

Ndiyo ni mewahienda kwenye maonyesho ya sanaa. Kipindiki kimoja tu miaka kama mbili imepita sasa. Tulikuwa tumenda na mpenzi wangu tukoona filamu. Ambazo zilikuwa zina tengenezwa na wakenya tu ilikuwa local na ilikuwa ya kufana mnu. niNgetamani sana kurudi ila sina pesa ya kutosha. Sababu lazima ulibe ndio ukapate nafasi ya kuketi pale ukakitazao makipindi hicho.

Nikiamka asubuhi napenda sana kunywa chai ya rangi, naamuka natengeneza chai ya rangi na viazi vitamu sana sana ama mkate ama maandazi, nakunywa nayo chai ya rangi ya maziwa si sana sana ila napenda sana chai ya rangi asubuhi nikiamka.

Mi ni mudamrefu sija kuwa nikitaoa sadaka wala michango ila kwa sekte ya michango nimekua nikihusika sana labda kwenye mazishi ama mchango mtoto amefaulu masomoni ya naenda kuongeza masomo yake pia kani sani nimekuwa na jihusisha na michango ila nikona muda for now.